Kila wiki ni nafanya mazoezi kama kukimbia na kuenda jimu nafanya mazoezi maratatu hadi nne kwa wiki hasa asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni nzuri baada ya mazoezi nahisi nguvu zaidi, afya yangu inaboreshwa na inapata furaha na muskumo wa kuendelea na shughuli zangu za kila siku.